Sasa kuna muandishi moja wa vitabu huku Kenya, anaitwa Ken walibora. Iyo tulisoma tukiwa tukiwa tukiwa shuletu ya chekechea, tukasoma tukiwa shule yetu ya secondary, tukasoma tukiwa hata shuletu ya chuo Kiku. Na ilikuwa tu sawa, like, vitu zenye anaandika, hadithi anaandika na kila kitu ilikuwa tu, like ilikuwa tu sawa, vitu silikuwa tu sawa, like, huyo ndiye anapendwa sana.